Natumia muda wangu wa bure kusoma, kusoma, bibilia, kusoma vitabu, kusikiza muziki, kuomba, kujifunza mambo mapya. Kama vile kuendesha gari, kuendesha baisikeli, kuenda swimming pool. Pia huwa naenda mahojiano na marafiki, pia nafanya huwa naenda kujifunza bibilia, mambo kama hayo.

Nasherehekea siku yangu kuzaliwa kwa jinsi hii. Kushukuru mungu kwa uhai na fursa za kusaidia wengine. Pia kutumia muda kusaidia watu. Au kushiriki maarifa na marafiki na watu wengine kusherekea kimya kimya kwa kutafakari mamba mazuri yanayotekea. Pia hupendelea kujipanga na kutafakari mambo ya mwaka unaoingia kwa maana huwanatazamia kupata mwaka mwingine. Kwa hivyo naangalia vile mungu ameniwezesha. Na tafakari mambo kama yale. Hivo ndo nasherekea siku yangu ya guzaliwa.

Ya napenda kucheza mchezo wa soka na pia nacheza nambari ya begi ndio mbari napenda zaidi ya upande wa kushoto hio ndio natamani zaidi kila wakati. Na pia napenda kuangalia na timu yangu ile kubwa ni Manchester United ambayo naangalia katika EPL ndio inanifuraisha kila wakati.